Ndiyo, mimi ni mtu mbunifu. Napenda kufikiria mawazo mapya, kutafuta suluhisho, tufauti kwa matatizo tufauti na kujaribu njia zisizo za kawaida kufanya mambo ya tuseme kila siku. Mbunifu wangu hujitokeza zaidi kwenye kuandika, kupanga mawazo na kubuni njia rahisi lakini zenye ufanisi na kufanya kazi. Pia mimi hupenda kujifunza kutoka kwa watu wengine na mazingira yanayonizunguka kwa sababu hilo unipa mskumo na mawazo mapya.

Napenda viatu vya michezo kwa sababu ni vyepesi na vina nipa starehe siku mzima. Napenda sana viatu ambavyo vinaweza kuvaliwa kwa shughuli tofauti kama kwenda kazini kutembea au ata kukutana na marafiki bila kubadilisha viatu. Kwa kawaida, nachagua viatu vyenye rangi tulivu kama nyeusi au nyeupe kwa sababu nirahisi kuvifananisha na mavazi mengi.

Ndiyo, napenda kutumia mfumo wa usalama wa vidoli. Kwa sababu ni rahisi na haraka. Ufanya kufungua simu au vifaa vingine kuwarahisi bila kuhitaji kukumbuka neno siri refu. Pia, husaidia kulinda taarifa binafsi, kwa sababu unatoa usalama zaidi kuliko neno siri rahisi. Hata hivyo, kwa baadhi ya vifaa au huduma bado ninapenda kuwa na nenosiri la nguvu, kama kingine cha dharura au kama mfumo wa vidole unashindwa kufanya kazi.

Ndiyo, nimewahi kutembelea ziwa na pia mto. Ni uzoefu unao unipendeza sana kwa sababu mazingira huwa ya utulivu na ya nasaidia kupumzisha mawazo. Napenda hasa kukaa karibu na maji, kusikiza sauti ya mawimbi au mtiririko wa mto na kufurahia hewa safi. Mara nyingine, mimi utumia muda huo kutembea kupiga picha au kuzungumuza na marafiki. Kutembelea maeneo kama haya unifanya nijisikie karibu zaidi na asili na hunipa nguvu mpya kabla ya kurudi kwenye shughuli za kila siku.

Stadi muhimu kwa kazi yangu ni mawasiliano bora, kwani hunisaidia kueleza mawazo kwa uwazi na kuelewa mahitaji ya wengine. Pia ufahamu wa teknolojia ni muhimu sana kwa sababu kazi nyingi zile ninazofanya zinategemea programu na ni programu zile za kidijitali.

Ndiyo, nimewahi kuona bahari. Ilikuwa ni uzoefu wa kuvutia sana kwa sababu ya ukubwa wake na uzuri wa asili. Kuona maji mengi yasiyo na mwisho, kusikia sauti ya mawimbi na kuhisi upepo wa bahari, ulikuwa umenipa hisia ya utulivu na uhuru.

Napendelea kuwasiliana uso kwa uso kwa sababu hufanya kuelewana kwa rahisi na kuonyesha hisia fizuri. Kwa kazi au umbali napendelea simu. Ujumbe mfupi au barua pepe kulingana na hali ya ujumbe unaohitajika kutumwa.

Kumbukumbu moja ya kutisha ni wakati nilipokuwa katika ajali ndogo ya barabarani. Ingawa sikujeruhiwa vibaya, hali hiyo ya ghafla na hatari ilifanya nijisikie hofu sana na likuwa hofu kubwa na moyo wangu ukaanza kupiga kwa kasi.

Chumba changu cha kulala ni cha ukubwa wa wastani. Si kikubwa sana lakini hakika hakichanganyiki. Kuta zikona rangi ya kijivu nyepesi ambayo utoa isia ya utulivu na kupumzika. Kitanda changu ni kikubwa na kinastare chenye godoro laini na nisafi ambayo unifanya nilale vizuri usiku mzima. Kutoka dirishani naweza kuona bustani ndogo na miti inayopendeza. Jampo lilalonipa amani na muangaza wa asili. Kitu kinachonipendeza zaidi chumbani ni kitanda changu kwa sababu ni mahali ni napopata utulivu kamili na kwanza au kumalizia siku kwa starehe.

Napenda mwezi wa desemba zaidi kwa sababu mara nyingi unaleta hisia za mwisho wa mwaka. Muda wa kupumzika na kusherekea na familia au marafiki hali ya hewa hua mzuri pia ikiwa si baridi sana ila si moto sana. Na utoa fursa ya shuguli za ndani na nje. Zaidi asa desemba ni mwezi wa kutafakari mafanikio ya mwaka uliopita na kupanga malengo mapya.

Nimewai kujaribu sushi, chakula cha kijapani, nilivutiwa na muundo wake wa kipekee na ladha ya samaki safi, mchele uliopikwa kwa usahihi na viungo kama soya na wasabi, kila kipande kilikuwa kitamu na kilichopangwa na umaridadi na ilinipa uzoefu mpya na ladha tofauti.